Keki ninayopenda ni aina ya mandizi. Ninaipenda kwa sababu ya ladha yake mzuri. Na jinsi ni ina mwelekeo rahisi ya upishi na utaratibu. Ukila keki ya mandizi ina afya njema.